Kwanza ninapoanza kazi napanga ratiba yangu ya siku ili, kuhakikisha ninaelewa majukumu yangu yote. Mara nyingi huanza kwa kukagua barua pepe na ujumbe muhimu wa kazi. Kisha kuorodhesha kazi za dharura na zile zinazoitaji umakini zaidi. Baada ya kupanga, huwa nafanya kazi zinazoitaji akili nyingi kwanza, kama kuchambua taarifa, kuandaa ripoti au kupanga mikakati ya miradi. Mara nyingine hufanya mikutano ya haraka na timu ili kufahamu maendeleo na shangamoto zilizopo. Kila hatua husaidia kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi. Bila kupoteza muda na kunipa mwongozo wa jinsi ya kumaliza majukumu yote ya siku.

Mimi napendelea mahali pakitulia kuliko pa kelele. Napenda mahali tulivu kwa sababu hunipa nafasi ya kufikiria vizuri, kupumzika na kufanya kazi bila usumbufu. Wakati nipo mahali tulivu najisikia mchangamfu, nikiwa na umakini zaidi na naweza kupanga mawazo yangu kwa urahisi. Hata hivyo mara nyingine napenda pia kushiriki katika mazingira yenye kelele kidogo, kama sehemu ya mafunzo au sherehe ndogo. Kwani huchangia msisimko na furaha. Kwa jumla napendelea utulivu wa kutosha ili niondoke kwenye msongo wa mawazo na kuwa na hali nzuri ya akili.

Mimi hupiga picha kadhaa kulingana na tukio na wakati. Mara nyingi nikitembea mahali pazuri au tukio la kipekee hupiga angalau picha tano hadi kumi ili kuhakikisha nimehifadhi kumbukumbu mzuri. Wakati mwingine nikipiga picha za familia au marafiki napiga picha chache tu. Lakini kwa makini, kuhakikisha kila kitu, kwa kuhakikisha kila mtu anaonekana vizuri na picha inafaa kumbukumbu. Pia mara nyingi napenda kupiga picha kwa mtindo wa burst wakati wa tukio muhimu. Ili kuhakikisha sina picha ya kupoteza tukio muhimu. Kwa jumla idadi ya picha ninazopiga inategemea tukio mahali na ni kumbukumbu gani ninayopenda kuhifadhi.